Nam kabisa na pendelea sana ama nashelekia siku yangu ya kuzaliwa kwa kutenga mda wa kutafakari mufanikio na changamoto za mwaka uliopita. Kisha na jumuika na familia na marafiki zaangu wakaribu kwa chakula kizuri na mazungumza ya kuchangamisha ilikuweza kuanzisha mwaka ama kuanzisha mwaka wangu mpia kwa shukulani na nishati chanya. Wakati mwingine huwa na tuna ambatana na marafiki zangu, tunaenda kupiga kileo ama kunywa kileo, pale tukitazama mpira ama tukicheza mpira sisi wenyewe. Kama hatuna pesa ya kukunywa kileo.

Kwa kawaida mimi huchaji kifaa changu mara moja tu kwa siku, mara nyingi wakati wa siku ili kuhakikisha kwamba kifaa chenye kiko na chaji ya kutosha, kitakayonifikisha siku nzima, ninaposhugulika na majukumu yangu bila usumbufu. Diyo naona, lakini pia inatagamea ni kifaa kigani, sababu niko na vifaa tofauti, niko na simu, niko na mashini, kompyuta, niko na na mambo mingi sana, mengi sana lakini naona mara mingi huwa nachaji kwa mara moja usiku kwa kila kifaa.

Ninaakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki kwa uchangamfu ama uchangamfu yanayolenga kuwatoa hofu naelewa kwamba ukienda mahali mpya ama mahali penye hujazoea kuwa utapata kuna ile hofu utapata. Nikichukua muda wa kuwatabulisha kwa washiriki wengine kwa timu na kuwapa muongozo wa kina kuhusu utamaduni na taratibu za ofisi yetu. Aidha ninahakikisha kuwa wameandikwa ama wameandaliwa mazingira bora ya kikazi ikiwemo vifaa, mifumo, ya kidigitali na maelezo ya majukumu yao mapema iwezekanavyo. Huku nikijitolea kuwa mshauri wao. Wa karibu katika siku za kwanza ili wajihisi kuwa anataminiwa. Mnadhaminiwa kuungwa mkono na kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya kampuni tangu dakika ya kwanza. Ya ya kwanza kuingi. Ama dakika yao ya kwanza kuingia ofisini.

Kampuni ninazo ziamini sana. Humu nchini naamini safaricom kwa sababu ya historia yake na ukubwa wake humu nchini ndio kampuni kubwa zaidi. Lakini pia nikiangazia kampuni kubwa zaidi zenye zinafanya kazi dunia nzima naona kwamba naamini sana kampuni ya Google zaidi. Kutokona na historia yake ndefu, ya ubunifu, usalama wa hali ya juu ya data, na jinsi mifumo yake kama vile injini ya kutafuta, yaani Google Search, Android, ule mtambo wao wa simu, na Google Cloud. Inarahisisha maisha yangu ya kila siku kwa kuweka kila kitu kiwe ama kutoa taarifa sahihi na mahusiano ya haraka ya kiteknolojia.

Kati ya kusoma na kuandika na pendelea nini? Haswa mimi kwangu kwa ukweli na pendelea sana kuandika kwa sababu kuna nipa iyo nafasi ya kupanga mawazo yangu. Mawezo yangu niyapange kwa utulivu, kuhifadhi kumbu kumbu zangu za kudumu ama kueka kumbu kumbu zangu za kudumu na kueleza mambo kwa kina na usahihu zaidi. Ingawa kusoma ni sehemu muhimu inayo lisha maalifa inayo yatumia katika uandishi huo. Kumanisha kwamba wakati nina posoma na yaelewa fikla za ama mtazamo wajabo fulani wa mtu fulani ama wa muandishi. Lakini pia naona kuandika kwa ngu kuna manufa mengi zaidi kwa sababu niki weza kuweka kubukubu zangu ama niweze kuandika ninacho pitia kila siku. Naona pia ni jia mzuri sana ya kuweka kubukubu zangu ama talifa zangu kwa utulivu. Pia naona kuwa kuelewa ama kujua kuandika vizuli kupanga mawazo. Kupanga mitazamu tofauti kulingana na chenye unacho kiandika. Ni jambo linaloitaji ustadi mkubwa kuelewa zaidi. Siyo tu kama kusoma kusoma unaelewa tu mtazamo wa mtu fulani. Lakini muandishi ako na hiyo jukumu ya kuhakikisha kwamba mawazo yake ama fikra zake ama mtazamo wake umewekwa kwa jia inayofaa hili kueleweka na pia kubeba ile maana liyo kusudia kueka kwa hivyo kwangu napenda kuandika sana.

Kumbukumbu yangu nzuri kutoka utotoni ni nyakati za jioni. Tulipo kusanyika na familia au na marafiki pia pamoja. Ili kucheza ile michezo yake ya asili. Pengine marafiki zangu wamekujia maziwa kutoka kwetu nyumbani ama tumeenda kwao kuchukua kitu fulani. Tukikusanyika hivi ama pengine na familia tunakusanyika tunakaa chini ama tunamua kucheza. Na kumbuka tulikuwa tunacheza michezo kama kukimbizana, kujificha, au hata kukachini na kusikiliza hadithi kutoka kwa waku wetu. Kipindi hicho maisha yalikuwa mazuri, ama yalikuwa rahisi sana, hatukuwa na majukumu yoyote. Isipokua tu yale majukumu pengine kuoga ama kufanya vitu za kawaida kama watoto. Pia naona wakati hatukua na mitandao ama hatukua na simu wala kompyuta, hivyo furaha yetu ilitokana na mambo madogo madogo. Kama vile kupanda miti, kucheza kwenye mvua, au kukaa chini na kusikiliza hadithi, ama kula matunda ya msimu, moja kwa moja kutoka kwa mti, kwa mti wenye. Ile hali ya kutokuwa na wasiwasi na kuishi kila dakika kwa furaha ndio kitu ninachoki kumbuka zaidi na kupenda ama kwa upendo mkubwa mpaka siku ya leo.

Kusema ukweli najipata kwa wakati mwingine napenda kusikiza mziki fulani na wakati mwingine napenda kusikiza mziki fulani inategemea wakati sana. Kwa mfano wakati nahitaji nishati ya ama nahitaji kuchangamka najipata nasikiza mziki wa bongo ama pengine afrobeats kwa sababu na napata merody zake zina nishati ya kipekee na maneno yake yananigusa maisha yangu ya kila siku. Huu mziki un nifanya nijisikie mchangamufu nikiwa kazini au ninapofanya shughuli zangu. Kwani mahathi yake yananisukuma kuendelea mbele kwa tabasamu. Pia najipata kuwa nasikiza mziki wa injili. Wakati moyo wangu kwa chini nahitaji kuinuliwa. Napata nikisikiza mziki wa injili ama ule wa kuabudu. Napata kuwa moyo wangu unatulia naeza fanya mambo bila ama kwa umakini naeza fanya shughuli zangu bila taswishi yoyote. Kwa hivyo mziki naskiza tafauti tafauti kutegemea wakati na kutegema hisia zangu kwa wakati huo.

Ingawa ni changomoto kubwa sana kwangu. Mara mingi usiku kabla ya kulala mimi huanza kwa kuweka pembeni vifaa vyote vyangu vya teknolojia. Kama simu na kompyuta ili kuipa akili yangu wakati ama nafasi ya kupumzika kutokana na mwanga wa screen huu ni muda wangu wa kufanya tathmini fupi ya siku iliyopita ili kupanga majukumu yangu ya kesho. Jambo ambalo lina nisaidia sana kuamuka. Nikiwa na lengo na bila haraka isio na mpango napata kwamba ni muhimu sana kwangu baada ya hapo mimi hutumia dakika chache kupiga sala ama kushukuru Mungu kwa yote aliyonifakinishia hiyo siku na kunipa uhai wa hiyo siku. Napia naomba nafasi ingine kwa Mola kwa sababu ya kesho. Nasoma kitabu au kufanya tafakari ya utulivu na shukurani kwa yote niliyopata hiyo siku. Mara nyingi mimi hunywa glasi la maji au chai ndio ili kuweka ama kusaidia kuweka ngozi yangu kwenye unyevu. Ama kusaidia kwa mwili yangu wakati nimelala. Hatua hizi ndogondogo hunisaidia sana kupata usingizi mzito na wenye amani. Nikijua kuwa nimejitayalisha vizuri ama vyema juu ya mapambano ya siku yenye inafuata.

Kipaombele changu, cha kwanza katika mawasiliano kazini ni kuhakikisha kwamba kuna uwazi na usahihi. Naamini kuwa kutoa taarifa iliyo wazi na sahihi kwa wakati muafaka. Kunazuia makosa mengi yanayoweza tokea kwa sababu ya kukosa uwazi na usahihi. Na ondelea kuwa haya makosa pengine yanaweza kuepukika na kuongeza ufanisi. Badala ya kukisia mimi, hupendelea kuuliza maswali, pale ninapokuwa na shaka. Ili kuhakikisha kwamba ama kuwa sote tuko kwenye ukurasa mmoja na malengo yanatimizwa kama yalivyo kusudiwa. Aidha naona kuna umuhimu mkubwa sana kutilia ama kusikiliza kwa umakini. Kwa sababu naona tu mawasiliano sio tu kutoa maelezo ama maelekezo bali ni kuelewa mahitaji na maoni ya wenzangu. Kwa kusikiliza kwa makini najenga mahusiano bora na timu yangu. Na kuunda mazingira ya kuaminika ama kuaminiana jambo ulo ni muhimu sana katika kufanikisha ama kuhakikisha kwamba malengo yetu yanatimiza.

Ndiyo, kwa kweli, mimi ni ni mtu mbunifu lakini ubunifu wangu hauishi kwenye sanaa au uchoraji najithihilisha zaidi kwenye utatuwaji wa matatizo. Napenda kuangalia changamoto za mitazamo tofauti na kutafuta njia mpya ya kuweza kufanya mambo yawe na ufanisi zaidi. Kwangu mimi naona kuwa kuweza kuelezea mitazamo tofauti katika jambo ama kuweza kuunganisha mitazamo ama mawazo mawazo yanayoonekana kama hayana uhusiano wowote ni ubunifu kamili. Pia naona ubunifu wangu hujitokeza pia katika namna ninavyo panga mambo yangu. Jinsi naweza panga mawazo yangu kwa, ama naweza elezea mawazo yangu kwa wengine. Napenda kujaribu vitu vipya, siogopi kubadilisha utaratibu. Kama naona pengine kuna njia ingine, inaweza leta ufanisi wa haraka na imara zaidi kuliko wenye uko kwa kati huo. Hali hii ya kutafuta ama kujifunza mambo mapya ama njia kuboresha mambo ndiyo inachochea ama inachochea ubunifu wangu kila siku.

Ndiyo, nimepata fursa ya kujaribu chakula ama vyakula katha vya kigeni, lakini kilicho ni acha na kumbu kumbu kubwa ni chakula cha ama ni susi. Chakula cha asili ya kijapani. Mara kwa mara ilikuwa ni changamoto kidogo sana kwangu kupenda ama kuzoea latha ya samaki bichi na muani, lakini nilivutiwa sana kwa utaratibu ama umaridadi na tumika kutengeneza hiki chakula. Chakula chanye latha ya kipekee na hasa unapokichanganya na soya ama wasabi na kuwa nimchuzi wa kupendeza. Chakula cha kupendeza sana. Pia nimepata nafasi ya kujaribu chakula cha kitaliano kama vile pizza ama pasta. Pamoja na vyakula vya kihindi kama vile buliani ya kuku na nani. Napenda sanasana chakula cha kihindi kwa sababu kinalingana kama chakula cha nyumbani. Ingawa kuna utofauti mdogo unapata wahindi wanatumia viungo vingi ambavyo vinalingana kwa asili fulani na vyetu hapa nyumbani. Lakini vina harufu tofauti kidogo, kama nilivyosema; latha yake ni tofauti na harufu yake ni tofauti kiasi. Lakini fanya mulo uwe wakusisimua.

Wakati wa mapumziko kazini, kipaumbele changu, cha kwanza huwa ni kupumzisha mwili wangu na akili yangu kutokana na majukumu ya ofisi. Mara nyingi mimi hupenda kusimama na kutembea kidogo kidogo nje, ili kupata hewa safi na kunyoosha viungo vyangu. Hasa kama nimekaa kwenye kiti kwa muda mrefu, hii inasaidia kunirudisha umakini na kuzuia uchovu wa mwili. Pia inasaidia pengine kuongea na watu kadha wa kadha huko nje ili kuhakikisha kwamba akili yangu inaweza tilia umakini ama niweze kupumzisha akili yangu vizuri. Pia naona mimi hutumia muda huo kupata mlo wa mchana ama kikombe cha kahawa. Huku nikipiga story fupi fupi kama nilivyosema. Kuongea na wenzangu kazini kuhakikisha kwamba tumedumisha uhusiano wetu. Tumejaribu kutangamana pengine kama tunaweza tembea mpaka mkahawani wakati wa mapumziko, wakati wa chakula cha mchana kwa kisha kwamba tumweweza kuongea na kusikizana. Ikiwa ninahitaji utulivu zaidi, mimi huvaa ama husikiza muziki mwanana au kusoma makala fupi fupi kwa mtandao. Tengo langu sana sana ni kuhakikisha kwamba kuwa ninarudi mezani nikiwa na nguvu mpya na hali ya kuendelea na kazi siku yote ili kuleta ufanisi.

Uzoefu mmoja uliowahi nishangaza sana ni wakati ni liamua kusafili kuenda sahemu fulani yenye sikuwai hudhuria ama siku wai tembea huko tena. Bila mpango ama bila mpango uliokamilika nilitegemea sana wenyeji ili kunipa maelekezo. Nilicho kutana nacho kilikua kinyume kabisa na hofu niliyokuwa nayo. Nishangazwa sana na ukalimu mkubwa wa watu wasionijua. Na jinsi walivyokuwa na loho safi na walikuwa tayali sana kunisaidia na kunikalibisha kama dugu yao. Hili nifundisha kuwa ulimwengu unawema mwingi kuliko tunavyofikilia wakati tuko nyuma ya skilini zetu. Haitha kuna tukio lingine nilipo lililo nishangaza sana. Nipale nilipoona kwa mala ya kwanza jinsi akilibadia inavyoweza kutatua matatizo magumu. Hili ni jambo la kiteknolojia lenye linaendelea sikuhizi kwamba akili badia linaeza tatu mambo magumu hata kuliko binadamu. Ilikuwa ni wakati ambapo nilikuwa nimekwama nakazi fulani kwa saa nyingi. Lakini kwa msaada wa teknolojia nilipata suluhu papo hapo. Uzoefu huo ulinifanya yune jinsi uli mwengu unavyobadilika kwa kasi na umuhimu wakwenda na wakati. Siku hizi najipata kuwa katika kazi zangu inabidi nitumie hii teknolojia. Kulahisisha kwamba kazi yangu imelahisishwa na nimeweza kufanya mambo mengi siku moja. Badala ya kushugulika sana ama kusumbuka sana nikitafuta suluhisho.

Kusama ukweli mimi sio mtu wa kuenda hospitali, mara kwa mara, isipokuwa inapobidi, lakini nina utaratibu wa kwenda kima kusudi, mara moja au mara mbili kwa mwaka ili kufanya, atli kuhakisha kwamba nimefanya uchunguzi wa afya kwa jumla. Naamini kuwa ni bora kuzuia kuliko kutibu. Hivyo mimi huenda kuangalia vitu kama vishindikisho kama vile vishindikisho la damu kiwango cha sukari na afya ya kinywa. Hata kama sijiskii mgonjwa mwenyewe. Hata hivyo nje ya utaratibu huo wa muaka mimi huenda hospitali pale tu ninapoona dalili ambazo ni dalili ambazo si za kawaida na zinahitaji ushauri wa kitaalamu ninahitaji sana kuishi maisha ya afya na kula vizuri kama kufanya na pia kufanya mazoezi ili kupunguza safari ya hospitali zisizo za lazima lakini ni kwa makini sana kuhakikisha mwili wangu uko na afya na kujaribu sana nisipuuze maumivu yoyote yanayoni yanayoni dumu kwa hivyo najaribu sana wakati mwingine siwezi meza tembe kama za maumivu kwa sababu sijui kwa nini na umwa kwa hivyo inabidi mimi ni niingie hospitalini tembee hospitalini nikakutane na na daktari.

Ndiyo bila shaka. Mimi ni mtu mwenye napenda vitu vioya na chakula ni mojawapo ya njia ya kuweza kupata ama kujua dunia na tamaduni tafauti. Kumaanisha kwamba ukila chakula kipya kana kwama kimetoka chakula chaka italiano, ama chakula chaki Afrika, cha kitamaduni. Haya ni mambo ambayo unaelewa dunia kwa mtazamo tafauti. Kumanisha kwamba kukula chakula kipya ni kama kufanya safari ndogo ya kigunduzi. Kila ladha, kiungo, na harufu mpya ina hadhi yake. Iwe ni chakula cha mtaani nchi ya kimbali au mapishi ya kisasa yanayochanganga ladha tofautitofauti huwa si sichelewi kujaribu. Naamini kuwa huwezi kujua unachokipenda usipojaribu vitu vingi. Kama hata kama wakati mwingine ladha inaweza kuwa ngeni sana au tafauti na tunabiozoea. Ule uzoefu wa kupata kitu kipya mdomoni ni dhamani sana. Kwa hivyo muda wowote fursa inajitokeza ya kuonja mlo mpya ama ambao sijai kuula jibu langu ni hiyo ya haraka.

So huwa niko na uzoefu sana, sana wa kufanya zoezi jioni, nikitoka kazini. Wakati mwingine naamua kutembea kutoka kazini hadi nyumbani, nikidhania ama nikiwa na lengo la kwamba yale matembezi kwangu nayahesabu kama mazoezi. Nikiwa na wakati wa kutosha najitosha naenda hadi kupiga ama kufanya mazoezi ya viungo. Ndiyo kwa sababu wakati mwingine mazoezi ya kutembea hayatoshi kwa sababu urefu katikati ya nyumbani na kazini sio mbali sana. Kwa hivyo najipata sana sana nikitoka kazini huwa naenda kupiga ama kufanya zoezi la viungo wakati mwingine. Masaa ya asubuhi inakuanga ngumu sana kufanya mazoezi kwa sababu pengine watoto wanaamka unapata kuna nyumba sio kubwa sana kwa hivyo unashika mshika mingi sana asubuhi zilizoendelea, huwezi sema utafanya zoezi asubuhi sababu kuna kazi mingi sana kufanywa asubuhi. Alafu siwezi penda sana kuingia kazini kama nimechoka, na kufanya zoezi asubuhi inamaanisha kwamba utakaa siku mzima ukiwa umechoka. Kwa hivyo langu sana sana ni kufanya zoezi wakati wa jioni, nikitoka kazini, kufanya matambezi, kucheza mpira pengine ama kuenda kufanya mazoezi ya viungo. Ndio.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, kwanza ni kitamu, ila sio kizuri sana na mwili, hakiboreshi hakina ile, hakiongezei afya ya mwili wako, lakini ni kitamu. Kwa hivyo wakati mwingine unapata kama pesa iko unaingia kwa duka la chakula unakula chakula cha haraka ama unaitisha, unapeleka nyumbani, unapelekea mpaka watoto nyumbani. Lakini sina huo uzoefu lakini nakipenda, nakipenda sana. Kama kuna wakati unaobidi ama hakuna wakati wa kupika chakula nyumbani inabidi tukule chakula cha haraka unanielewa? Kumanisha kwamba pesa ikiwa na hatuna wakati tunakula chakula cha haraka tunakipenda lakini lazima tuzingatie afya yetu kwa hivyo tunajaribu kupunguza sana tunapunguza sana wakati tunapo tunapokula ama mara ngapi tunakula hiki chakula. Sababu sio vizuri sana kuzoea kukula chakula cha haraka. Hasa kama uko na watoto ama kama unataka afya yako yu nzuri.

Wakati wa likizo mimi hujistawisha kwa kuhakikisha kwamba unapata uwiano mzuri kati ya kupumzika na kujifunza. Kwanza kabisa mimi hutumia muda wangu kupata usingizi na wa kutosha na kuupa mwili wangu nafasi ya kupona kutokana na uchovu wa kazi za kila siku. Hii ni pamoja na kufanya mazoezi ya viungo kama kutembea asubuhi na kuogelea ili kuamsha nishati yangu na kuweka mwili katika hali ya uchangamfu. Naona pia likizo ni wakati wangu wa kulisha akili na roho. Mimi hupenda kusoma vitabu ambavyo sikuwa na muda wa kuvisoma kwa sababu babu ya kazi au kujaribu kueka muda wa kumaliza au kuchukua kozi fupi mtandaoni kuhusu ujuzi mpya unaonivutia. Pia mimi hutumia muda wangu huo kuungana na watu ninawapenda. Familia na marafiki na kufanya safari ndogo na kutembelea maeneo mapya. Haya yote yananisaidia sana kuelewa dunia vizuri na kuelewa marafiki zangu na familia yangu vizuri sababu tukikaa kwa pamoja, unaona tabia za mwingine, unaelewa, unamsikiza maongezi yake, unaelewa tabia zaake, unaelewa mpaka za tabia za watoto naona hili ni nzuri sana hii inanisaidia kurudi kazini nikiwa na mtazamo mpya mawazo mapya na hali ya juu ya kufanya kazi.

Sana sana ninakaa hadi saa tatu, saa nne za usiku. Nimejipatia ama nimeeka utaratibu fulani yenye nafuata kila siku kwa mfano naekaa vifaa vyangu vya kiteknolojia kando kuhakikisha kwamba siyuko mtandaoni wakati nafaa kuwa nasoma kitabu ama naongea na na mwenzangu kuhakikisha kwamba tunaelewano. Kwa hivyo najaribu sana kuhakikisha kwamba ikifika saa nne za usiku mimi tayari nalala. Sitaki kukaa sanaaa. Ili niweze kuwezesha akili yangu kupumzika na kuwezesha mwili wangu kupumzika usiku na kupata usiku mwanana. Kwa hivyo mimi langu nasema, ni lile kama najaribu sana sana kuhakikisha kwamba nimelala mapema na nimepata wakati wakutosha wa usingizi. Kama sio hilo inamaanisha kuwa nitakuwa na wakati mgumu sana siku inayofuata. Kwa sababu kama sikulala vya kutosha sitapapata ule umakinifu wakufanya kazi kama nimetulia. Hivyo langu ni muhimu sana nisikae sana usiku. Nijaribu kurasa tatu saa nne. Kazi zote ziwe zimeisha niseme mwisho wa siku umefika.

Kwa kweli kuna harufu za aina mbali mbali ninazozipenda sana. Kwanza nafurahia sana. Wakati harufu ya ardhi. Baada ya mvua kuanza kunyesha. Harufu hiyo inanipa hisi ya utulivu, usafi. Yani nakuwa karibu sana na mazingira. Pia inanipatia tumaini la mwanzo mpya. Kuna kitu cha kiasili, ama cha asili sana. Kinachonifanya nijihisi sana sana sana karibu na na mazingira. Pia napenda harufu ya kahawa. Harufu ya kahawa safi inapochemka asubuhi. Hii hunipa nguvu ya kepekee ya kuniamsha kiakili na kunipa hari ya kuanza siku yangu na uchangamufu ama kwa uchangamufu. Pia sipati taabu ama sipati taabu sana kama nime kwa harufi ya chai pia asubuhi. Napata kuwa sipati taabu kukubali kuwa napenda harufu laini za manukato ya lavender au vanilla. Kwani zinaleta hali ya amani na umaridadi katika mazingira niliyopo. Sana sana utanipata kwamba hata mimi mwenyewe najipaka haya, hizi harufu kwa mafuta.